Nenda, hili ni neno la Kiswahili linaloashiria, ama linaloonyesha mtu aondoke sehemu moja kuenda sehemu nyingine.

Gauni ni vazi linalovaliwa na binadamu wa jinsi ya kike. Hili ndilo huitwa gauni. Linaweza kuwa refu au linaweza kuwa fupi. Lakini ni vazi ambalo linashonwa na kuvaliwa moja kwa moja na mwanamke.

Treni hiki ni chombo cha usafiri, kinachopita katika njia maalum iliotengenezwa kwa chuma na kinakuwa kimeunganishwa na mabehewa mengi na kuvutwa na kichwa. Treni ni chombo kinachosafiri kwa kasi lakini kingine kinaweza kikawa kinasafiri kwa speed ya kawaida. Hiyo ndiyo treni.

Uzo, hili ni neno la kiswahili linalo ashiria kika shughuli za biashara ambapo kuna kuwa na kubadilishana kwa pesa kati muuzaji na mnunuzi ama kubadilishana kwa huduma pamoja na pesa.

Samaki, huyu ni kiumbe hai na mara nyingi huwa anaishi ndani ya maji. Samaki hutumika kama kitoweo kwa binadamu. Anaweza akapikwa hau hakachomwa au hakakaangwa na kutiwa viungo mbali mbali kwa ajili ya kuliwa.

Mguu ni kiungo cha mwili wa binadamu, ambacho huwa kinatumika kwa ajili ya kutembea ama kujongea kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine. Binadamu ana mguu miwili, mguu wa kushoto na mguu wa kulia, lakini pia mguu unaweza kuwa wa mnyama. Lakini pia neno mguu unaweza likatumika kumaanisha mguu wa meza ama mguu wa kiti.

Julai huu ni mwezi wa saba katika mwaka.

Barua pepe, hii ni njia ya mawasiliano ya maandishi na kutuma picha kutoka mtu mmoja kuenda mtu mwingine katika mfumo wa kompyuta.

Huduma hii ni hali ya kusaidia mtu katika jambo ambalo anatakiwa apewe huduma inaweza kuwa kwa malipo ama pasipokuwa na malipo.

Juu hili neno la kiswahili linaloashiria ama linaloaonesha kuwa katika ngazi ya juu ni kinyume cha neno chini.

Nyekundu hii ni rangi. Moja wapo katika rangi saba za msingi.

Ushindani, hiki ni kitendo cha pande mbili au zaidi kupambania kitu ama jambo ambapo mojawapo lazima awe mshindi.

Chumba, hii ni nafasi iliojengwa katika jengo, ama ni eneo katika jengo lililoengwa kwa kuta na kutengwa kwa ajiri ya kazi maalum. Chumba kinaweza kutumika kwa ajiri ya kulala, tunaita chumba cha kulala, chumba kinaweza kutumika kama cha kuhifadhia vitu tunaita store, na chumba kinaweza kutumika kama sehemu ya kulia chakula, tunaita sebule.

Kipanya hiki ni chombo katika seti ya kompyuta kinachotumika kutafuta programu mbali mbali ama kufungua kurasa mbali mbali katika mfumo wa kompyuta. Kifaa hiki kutumika kwa kubonyezwa kwa kidole kushoto ama kubonyezwa kwa kidole kulia ama kuzungusha katikati.

Mlango ni sehemu katika jengo inayoachwa wazi kwa ajili ya watu kuweza kupita kwa kuingia ama kutoka ndani au nje ya jengo husika. Mlango unaweza ukawekewa kifaa ambacho kinaruhusu kufunga na kufungua pia.

Mfanyakazi, huyu ni mtu anaweza akawa wa jinsi ya kiume au jinsi ya kike ambaye anajishugulisha na mambo mbalimbali ama anafanya shughuli mbalimbali sehemu.

Kumi hii ni tarakimu ya kumi kutoka katika moja wa kuhisabu kuelekea upande wa chanya.

Jiko, hili ni neno la kiswahili linaashiria sehemu ilioachwa mahususi katika nyumba ama jengo kwa ajiri ya kupikia au kuandalia chakula cha binadamu.

Kichwa ni sehemu ama ni sehemu ya juu ya binadamu ambayo ina beba macho midomo na masikio. Kichwa hutumika pia kama sehemu inayo beba ubongo ama akili ya binadamu ama mnyama.

Juwa kali, hii ni hali ya hewa ambayo kuna kuwa ni kipindi cha jua likiwaka kwa muda mrefu sana katika siku. Hapa tunasema jua kali.

Moja kwa moja ni neno la kiswahili linalo ashiria kuendelea mbele pasipo kupinda kulia wala kushoto wala kurudi nyuma.

Ripoti ni neno la kiswahili linalomaanisha ama linaloashiria taarifa inayotolewa baada ya kufanyika jambo. Hivyo inaandaliwa taarifa kuelezea hilo jambo jinsi lilivofanyika na lilivofanikiwa. Ama kama kulikuwa na mapungufu yanaelezwo katika taarifa hio ama changamoto zozote. Na kama kuna mafanikio ya naelezwa mafanikio yoyote yaliopatikana.

Mama, ni neno la kiswahili linaloashiria ama linalomaanisha mzazi wa jinsi ya kike. Mzazi wa jinsi ya kike kwa kiswali anaitwa mama.

Zamani ni neno la kiswahili linaloashiria muda uliyokwisha kupita haupo tena.

Nyama ni chakula kinacho liwa na binadamu kinachotokana na mnyama ni mboga ambayo inaweza kuliwa kwa kuchemushwa, kupikwa, au kukaangwa, ama kuchomwa. Na hivyo kulio na binadamu.

Ninahitaji hidi nieneo la kiswahili likimanisha mtu kutaka kupata kitu au jambo.

Shule ni neno la Kiswahili lililotokana na lugha ya Kijerumani. Nikimaanisha, sehemu ambako wanafunzi hujifunza mambo mbalimbali, wanapokuwa wakifundishwa na walimu wao.

Joto kidogo ni neno la kisahili linaloashiria ama kuonesha hali ya hewa ambayo sio ya baridi sana wala sio ya joto sana.

Oktoba huu ni mwezi wa kumi katika mwaka.

Ankara, hii ni hesabu inayoweka urodha ya vitu ambavyo vinahitaji kununuliwa, huitwa Ankara.

Jana, ni neno linaloashiria siku iliyokwisha kupita kabla ya leo.

Mara kwa mara ni maneno inayo ashiria kitendo kinacho jirudia kila muda kila wakati.

Rahisi ni neno la kiswahili linaloashiria kitu kutokuwa kigumu, kinaitwa rahisi, ni kinyume cha neno ngumu.

Nyumba, hili ni jengo ambalo utumika kwa kuhishi familia, linaeza kuwa la golofa ama kuwa lisilo la golofa, lakini ni jengo ambalo hutumiwa na familia kwa kuhishi.

Maendeleo hii ni hatuwa ya kusonga mbele kwa kuwa na hali bola zaidi ya maisha kuliko ambayo ilikuwepo wakati uliopita.

Pule ni neno la kiswahili linaloa shiria kusikitika juu ya jambo ama tukio lilo lotokea na hivyo huambiwa mtu yule ambaye hamefikwa na jambo la kusikitisha ama la kuhuzunisha.

Suluhisho ni neno la kiswadi ni la washiria utatuzi wa jambo. Kutatuliwa kwa jambo, ambalo likua linaleta mkanganyiko, tunasema ni suluhisho.

Changanua ni neno la kiswahili linalo ashiria ama linalo maanisha kufafanua juu ya jambo fulani ili liweze kueleweka kwa urahisi. Lakini pia ni namna ya kulichambua jambo ili liweze kueleweka vizuri.

Mwanaume ni neno linatumika katika Kiswahili kuashiria au kumaanisha mtoto wa kiume.

Tazama, ni neno la kiswahili linaloashiria ama linalo maanisha kuangalia kitu ama jambo, kuona.

Mpya ni neno la kiswahili linaloashiria kitu ambacho kimekuja sasa hivi hakikuwepo ama jambo ambalo limekuja sasa hivi halikuwepo ni kinyume cha neno kuu kuu.

Sekta hii ni sehemu katika taasisi inayoshughulika na jambo moja muhimu. Katika taasisi nzima au kampuni.

Idara, hii ni sehemu ya taasisi ama wizara katika serikali inayo shughulikia jambo fulani katika taasisi hiyo ama wizara hiyo. Kwa mfano idara ya fedha katika kampuni, idara ya afya katika wizara na kathalika na kathalika.

Wali hiki ni chakula ambacho huwa kinapikwa kutokana na mchele na kutiwa wakati mwingine viungo ama nakshi mbali mbali kwa ajili ya kuliwa na binadamu.

Sukari, hiki hii ni chakula ama hutengenezwa kutokana na miwa kwa ajili ya kueka kwenye chai, kahawa ama kutengenezea vinywaji vitamu ambavyo huuzwa katika maduka makubwa.

Ufanisi ni hali ya kufanikiwa katika kufanya jambo na likafanyika kwa uzuri zaidi, pasipokuwa na shaka ama wasiwasi wowote.

Mkutano, ni neno la Kiswahili, linalo maanisha kukutana ama kujumuika kwa watu, kwa lengo maalum, kuzungumzia masuala yanao wahusu katika kusanyiko lao.

Feruji, haya ni maji yaliofanda na kutengeneza kitu kama barafu. Na wakati mwingine, theruji huweza kudondoka kutoka angani na kutapaka ama kuenea katika uso wa nchi na kuonekana kwa rangi nyeupe sana.

Ubnifu ni hali ya mtu kufikiria na kuleta kitu ambacho hakipo katika hali ya kisanaa ama ya kupendeza na kwa ajili ya manufaa ya binadamu.

Meza, hiki ni kifaa, kinachotumika nyumbani, ama ofisini kwa ajili ya kulia chakula, ama kuekea vitu. Meza, kwa maneno mengine tuweza kusema ni samani ambayo inakua katika nyumba, ama katika ofisi.

Utendaji, ni neno la Kiswahili ilinalo ashiria kufanya jambo kwa uzuri, unaoweza kuleta tija ama mafanikio, hiyo tunaita utendaji.

Saba, hii ni tarakimu ya saba kutoka katika tarakimu ya kwanza wakati tunapo wesabu kuerekea katika upande wachanya.

Jambo hii inaweza kuwa ni salamu, inayoashiria jambo heli, lakini pia jambo inaezakana ikawa na maana ya kitu ambacho kipo kinatarajiwa kuzungumzwa au kuonwa.

Barua pepe, huu ni mfumo wa mawasiliano wa kieletroniki katika kutuma ujumbe ama taarifa kupitia mifumo ya kompyuta. Na hii hutumiwa zaidi na taasisi ama watu binafsi wanapokuwa wakiwasiliana.

Rudia tafadhali ni usemi unaoashiria kufanya jambo tena kwa mara nyingine baada ya kuwa limefanyika awali.

Habari za jioni, haya ni maneno ya kiswa hili yanayo onesha kutakiana heri kwa kusalimiana, kumjulia mtu hali katika muda wa jioni ama wakati wa jioni katika siku.

Pakia ni neno la Kiswahili. Linalo ashiria linalo maanisha kuweka kitu ndani ya chombo ama kuingiza kitu ndani ya chombo kutoka sehemu nyingine ama kutoka chini.

Binti, ni neno la kiswahili, linalo maanisha mtoto wa kike aliye zaliwa na binadamu. Mtoto wa kike aliyezaliwa na binadamu kwa kiswahili huwa anaitwa binti.

Maji hiki huwa ni kimiminika. Kinaweza kuwa kinatokana na chemichemi, ama kinatokana na bahari, ama kinatokana na mto, ama kinatokana na ziwa, ama kinatokana na kunyesha kwa mvua. Lakini yote hiyo ni kimiminika ambacho kinatumiwa na binadamu katika shuguli zake mbali mbali. Kwa mfano, maji huwa yanatumika kwa ajili ya kunywa, maji huwa yanatumika kwa ajili ya kuoshea vyombo, maji huwa yanatumika kwa ajili ya kupikia, maji huwa yanatumika kwa ajili ya kufulia, maji huwa yanatumika kwa ajili ya shughuli za kilimo na kadhalika na kadhalika.

Fedha ni kiwango cha ubadirishanaji cha thamani. Fedha hutumika kubadirishana kati ya vitu ama huduma kwa wafanya biashara, wanaofanya biashara ama watu wanaotoa huduma. Napewa fedha yeye anatoa huduma au anatoa bidhaa. Kwa hiyo fedha ni kiwango cha thamani chaubadirishanaji katika biashara.

Mawingu hii ni hali ya hewa ambapo angani kunakuwa na mkusanyiko wa mawingu yaliyoganda ambayo muda wote huweza kunyesha na kusababisha mvua katika uso wa nchi ama katika uso wa dunia. Hayo yaliyoganda angani ni mkusanyiko wa maji na baadaye hunyesha kama mvua.

Usimamizi ni kuongoza kitu kiweze kufanyika katika utaratibu bila kudanganya ama kupotosha ukweli. Kwa hiyo unapofanya usimamizi maana yake unakuwa unafanya uangalizi wajambo ama uangalizi wakitu ili lifanyike pasipo kudanganya.

Karibu ni nine la kiswahili linaloa shiria kuarika mtu asogee ama kukubaliana nae katika usemi ama kumfanya aingie ndani katika nyumba au jengo. Hiyo tunasema karibu.

Sema ina maanisha kutamka maneno. Ndiyo maana ya neno sema. Manake ongea tamka maneno.

Jibini haya ni mafuta ya liyoganda ya naweza kuwa ya natokana na nyama hasa hasa ng'ombe maziwa ya ng'ombe pale huweza kugandishwa na kuchujwa na kutengeneza kitukinaitwa jibini na mafuta hayo huweza kutumika kwa ajiri ya kupikia vyakula mbali mbali.

Soko ni eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya shughuli za biashara ambapo watu huweza kuuza na kununua bidhaa mbalimbali kwa kubadilishana na pesa ama huduma. Lakini pia soko inamaanisha kuuza kitu ama kununua kitu kupitia mtandao wa kijamii ama kupitia katika interneti.

Uzalishaji ni kile kitendo cha kuongeza bidhaa kutoka kiwango cha chini kupanda hadi kiwango cha juu kwa kuweka bidhaa mpya ambayo ilikuwa inatengenezwa. Ama ni kitendo cha kutengeneza bidhaa mpya kwa wingi zaidi, kutoka kiwango cha chini kuja kiwango cha juu. Hiyo tunaita uzalishaji.

Kusini, hii ni moja ya pande kuu nne za dunia ukilinganisha na pande zingine za mashariki, kaskazini na magharibi. Kusini, ni upande wa nne katika pande kuu za dunia tunapoangalia katika ile compass.

Hifadhi, hii ni sehemu iliyo tengwa malumu kwa jiri ya kuhifadhi ama kutunza wanyama. Mara nyingi hifadhi hutengwa na serikali kwa ajili ya utunzaji wa wanyama pori ambao wako katika shughuli za utalii.

Agosti huu ni mwezi wa nane katika mwaka. Mwaka mmoja una miezi kumi na miwili. Mwezi ule wa nane tunauita kwa kiswahili Agosti.

Uwanja wa ndege, hili ni eneo maalumu ambalo limetengwa na serikali ama na nchi kwa ajili ya ndege kutua ama kupaa zinapofanya safari zake mbalimbali katika nchi ama nje ya nchi husika.

Pole pole, hili ni neno la kiswaili linalorejelea ama linalomaanisha kufanyika kitu kwa taratibu pasipo kuwa na haraka. Lakini pia hili neno linaweza kumaanisha jina la mtu anayeitwa pole pole.

Masoko, haya ni maeneo maalumu yaliyo tengwa kwa ajili ya kwenda, kuuza ama kununua bidhaa. Ni sehemu ambako shughuli za biashara hufanyika kwa kubadilishana kati ya pesa na bidhaa ama pesa na huduma. Kwa mfano huduma ya choo, mtu akitaka kujisaidia haja kubwa au haja ndogo, anakwenda kwenye choo cha soko, analipa pesa, anapewa huduma ya kwenda kujisaidia.

Kampuni, huu ni mkusanyiko wa watu ama mtu mmoja ambaye anaanzisha shuguhuli zake za kufanya biashara ama kutengeneza bidhaa. Sehemu ambapo shughuli hizi zinafanyika kukuza ama kutengeneza bidhaa tunaita kampuni.

Rangi ya chungwa hii ni moja kati ya rangi saba za msingi ambayo inakuwa katika mwonekano kati ya njano na klimu.

Asante ni neno la kiswahili linalomanisha ama linalolejerea kuonesha hali ya kukubali jambo ama kutoa shukulani baada ya kufanyiwa jambo nsuri na mtu. Basi mtu uonyesha hali ya kukubali kwa kusema asante.

Kaskazini huu ni upande mojawapo katika pande kuu nne za dunia. Pande zingine ni mashariki, magharibi na kusini. Kwa hiyo kaskazini ni upande mojawapo katika pande kuu nne za dunia, tunapokuwa tukitazama mwelekeo katika ramani.

Utafiti. Utafiti ni neno la kiswahili, linalo ashiria, shughuli ya kisayansi inalengo la kuchunguza jambo na kutafuta ukweli wake kisayansi kwa kuangalia hoja zinazo ulizunguka jambo husika ambalo linafanyiwa utafiti. Kwa mfano utafiti katika afya ya binadamu. Je, mayai yanaweza kasababisha mtu kupata kipara, basi mtu anajenga hoja na kuanza kuchunguza kuona ukweli wa jambo hili kisayansi ili kujua kama kuna ukweli wowote ama ni maneno ya udhushi na uongo.

March, huu ni mwezi wa tatu katika mwaka, tunapohesabu mwezi kumi na miwili, iliopo katika mwaka, tukianza na mwezi wa kwanza, tutaenda mpaka ule mwezi wa tatu, mwezi wa tatu kwa kiswahili unaitwa mwezi Machi.

Timu, hii ni idadi ya watu fulani ambao wanakusudi moja la kufanya kazi kwa pamoja. Inaweza kuwa ni timu ya kufanya utafiti, au inaweza kuwa ni timu ya kucheza mpira, ama inaweza kuwa ni timu ya kuchunguza jambo. Lakini kwa kifupi, timu ni idadi ya watu wanaotufanya jambo moja kwa pamoja kwa lengo maalumu.

Manjano hii ni hali ya ugonjwa ambao hufanya mtu kuwa na langi ya njano hasa katika macho ama katika sehemu nyingine za mwili na hivo kuitwa ugonjwa wa manjano.

Oksante ni neno la kiswahili linalo maanisha ama kuashiria hali ya mtu kushukuru kwa jambo zuri halilofanyiwa. Mtu akifanyiwa jambo jema ama jambo zuri kushukuru kwa kusema kusante.

Teknolojia huu ni mfumo unaowezesha jambo kufanyika kwa urahisi zaidi ama kurahisisha sana jambo. Teknolojia inaweza kuwa ni ya mawasiliano ya habari, teknolojia inaweza kuwa ni ya utengenezaji wa bidhaa, teknolojia inaweza kuwa ni ya kilimo. Lakini ni hali fulani ya kisayansi ama mfumo wa kisayansi unaowezesha jambo kufanyika kwa urahisi sana ama kwa wepesi zaidi kuliko ilivyo kawaida.

Nyeusi, hili ni neno la kiswahili, linaloashiria rangi, ama mojawapo katika zile langi saba za msingi, zinazoweza kuonekana kwa macho na kutamburika kwa urahisi.

Mkataba, haya ni makubaliano ya pande mbili yanayowekwa na watu ili kukubaliana kufanya kazi kwa pamoja kwa sheria na taratibu maalumu ambazo wamekubaliana. Mkataba, unaweza kuwa wa kibiashara. Mkataba, unaweza ukawa ni wa kazi. Mkataba, unaweza kuwa kushirikiana. Hilo neno mkataba linamaanishwa kwa shuguli zote hizo makubaliano.

Faili hili ni foda maarumu ambalo linatumika katika ofisi ama katika mfumo wa kompyuta kuifadhi taarifa mbali mbali zinazohusu mtu, watu ama shughuli kazini. Hiyo tunaita faili. Maeneo mingine tunaita jarada.

Suruali, hili ni vazi ambalo huvaliwa na wanaume kwa kulivaa kuanzia miguuni kuja kiunoni na mara nyingi huweza kufungwa ama kushikiliwa na mkanda. Hilo vazi huitwa suruali.

Habari yako. Hili ni neno la kiswahili. Linaloashiria kutoa salamu kwa mtu. Ili kuweza kumjulia hali. Kwamba anaendeleaji na hali. Kwa kiswahili tunasema habari yako.

Bibi, neno la kiswahili linalo maanisha mzazi wa baba au wa mama, ambaye amemzaa baba au mama. Sisi, watoto, wa baba au wa mama husika, tunamuita huyo mzazi kuwa ni bibi. Na agalabu mala nyingi huwa ni wa kike.

Kulia ni neno la kiswahili, linaloshiria, au kumaanisha upande ama uwelekeo. Katika mwili wa binadamu kuna mkono wa kulia. Na hivyo mtu anapokuwa anatembea katika uelekeo anaweza akaambiwa aelekee mkono wa kulia. Ama aelekee uelekeo wa kulia kwa kadri atakavyokuwa amesimama ama ametazama.

Saladi ni chakula cha awali ambacho kinatolewa kama kiburudisho kabla ya kupata chakula chenyewe. Saladi mara nyingi kinakua kinachangamusha na kuleta ham ya kula.

Jumaa, hii ni siku katika siku saba za wiki, tunapo hesabu siku. Basi siku ile ya tano katika juma, tunapoanza na jumatatu, siku ya tano tunaiita ijuma. Na kwa baadhi ya nchi, siku ya ijumaa ni siku ya ibada, kuenda kusali ama kuenda kuswali.

Sasa ni neno linaloashiria muda uliopo hivi sasa. Kama ambavyo mimi, sasa hivi ninaongea. Ninaongea sasa. Ni neno ambalo ni kinyume cha neno baadaye. Sasa ni muda huu tulionayo. Sasa hivi tukifanya jambo. Kama hivi mimi ambavu sasa hivi ninaongea. Na wewe hapo unanisikiliza. Unanisikiriza sasa hivi. Sasa.

Kinywa ni sehemu ama ni kiungo cha mwili ambacho hutumika kupitishia chakula ama kinywaji kuenda katika mfumo wa chakula. Kinywa ni sehemu ambako chakula huanza kuingia katika mfumo mzima wa chakula.

Waridi, huu ni mmea unaotoa maua mazuri yenye harufu nzuri yanaweza kuwa meupe ama mekundu. Nae huitwa maua waridi. Waridi ni mmea wenye miiba lakini pia ni mmea unaoteshwa kwa njia kupendezesha mandhari ya nyumba kwa sababu unakuwa na maua ya rangi nzuri na harufu nzuri inayovutia.

Alhamisi, hii ni siku. Katika zile siku saba za juma. Alhamisi ni siku ya nne. Tukianza kuhesabu siku kuanzia juma tatu. Alhamisi ni siku ya nne katika wiki.

Tatu hii ni tarakimu ya tatu tunapoesabu tarakimu tunapoanza na moja kuwelekea katika upande wachanya. Tarakimu tunaoefikia ya tatu uhitua tatu.

Baridi hii ni hali inayojitokeza ya kutokuwa na joto. Kuna kuwa na hali ya baridi. Baridi ni kinyume cha neno joto. Pale ambapo hali inakuwa sio ya joto.

Hongera ni neno la kiswahili linaloashiria kumpongeza mtu baada ya kupata jambo zuri ama kufanya jambo zuri. Basi mtu huyo hupongezwa kwa kuambiwa hongera.

Ndugu ni neno la kiswahili linalomaanisha mtu ambaye. Ama mmezaliwa tumbo moja, baba mmoja, mama mmoja ama mnanasaba nae katika ukoo ama familia.

Siku njema ni siku ambayo haina shida wala matatizo yoyote. Ni siku ambayo imeenda vizuri ama imefanyika vizuri kwa mambo mbali mbali. Haikuwa na shida wala matatizo wala hakukuwa na hatari yoyote. Siku hiyo huwa tunasema kwa kiswahili siku njema.

Kahawa hhki ni kinywaji ambacho hutokana na mmea wa kahawa. Matunda ya kahawa hutengenezwa na kutoa unga unga wa kahawa. Unga unga huu hutengenezwa kinywaji ambacho hurudisha mwili na kuchangamsha. Kinywaji hicho huitwa kahawa.

Pua iki ni kiungu katika mwili wa binadamu ambacho hutumika kutoa makamasi ama kunusa harufu mbali mbali za vitu.

Bahati njema ni neno la kiswahiri inaloashiria kwamba mtu amefanya jambo vizuri kwa nasibu ama kwa bahati.

Interneti huu ni mtandao ambao unawezesha kuunganisha kompyuta mbalimbali duniani katika mfumu unaowezesha kompyuta hizo kuweza kuwasiliana kwa namna mbalimbali katika lugha mbalimbali na katika maeneo mbalimbali. Hiyo tunaita interneti. Muunganiko wa kompyuta mbalimbali duniani.

Ubora, ni neno la kiswahili linalo maanisha uzuri wa jambo uliopitiliza. Yaani uzuri mkubwa sana ama uliozidi kiasi.

Programu ni neno linalomaanisha mfumo ama mpango unaowekwa ili kuweza kutekeleza ama kufanya jambo fulani katika utaratibu maalum uliokubalika kwa kufuata kanuni na sheria ambazo zimekubaliana baina ya watu.

Bustani hili ni shamba dogo ambalo linakuwa limelimwa nyumbani kwa ajili ya kupanda maua na kupendezesha mandhari ya nyumbani. Hio tunaita bustani. Lakini pia serekali huwa inaweza ikatenga eneo maalum na kulipanda maua vizuri kwa ajili ya watu kupumzika na kupunga upepo nyakati za jioni. Hiyo nayo tunaita bustani ya serikali.

Supu hiki ni chakula ambacho hutengenezwa kwa kuchemsha nyama au samaki na kutia chumvi au kitungu maji pekee haiungwi na mara nyingi huwa katika hali ya majimaji na hunywiwa kikiwa cha moto kwa kutiwa ndimu ama limao na pilipili na hapo watu huweza kula supu. Kuna supu ya makongolo ya ngombe. Hio huwa ni supu nzuri sana na tamu sana kwa ajili ya afya.

Tisa, hii ni talakimu ya tisa, tunapoanza kwesabu talakimu tukianza na talakimu ya kwanza. Tunapufika hile talakimu ya tisa, basi hiyo talakimu ya tisa huwa inaitua tisa katika luga ya kiswahili.

Ma-sha-ri-ki.

Hivi karibuni, hivi karibuni.